Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili. Bado sijasoma. Nimekua na shugli nyingi. Leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu. Ni muhimu kujua. Napenda kusoma jioni kabla ya kulala. Moyo wangu unatulia. Magazeti ninasoma asubui. Lakini vitabu ni kwa jioni. Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma. Nao wanaanza kupenda. Nitabia nzuri kuwapa. Makitaba ya karibu inavitabu vingi, nitakwenda wikiijayo, kusoma kunafungua akili, kujua mambo mapya.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

Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandaye vizuri usiku huu. Ninahitaji kukagua ripoti yangu. Ni hakikishe takwimi zote nisahihi. Je, nimeweka maoni yetu muhimu. Hebu nisome tena polepole. Kuna sehemu kadha, zinaitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu kasdha. Zinaeleza vizuri zaidi. Nitaandaa maswali yanaoweza kuulizwa. Niwe na majibu tayari. Suruali na shati la kawaida ilitafa. Au inavyo bidi nivae tai pia. Nathani tae ni muhimu kwa mkutano rasmi. Nina hitaji kulala mapema. Ili niamke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.

Ninanjaa sana. Je, nipike nini leo? Kuna wali na maharagwe hapo jikoni. Au nipike pilau. Lakini inachukua muda mrefu nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Ninavovyuma viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi, ninahitaji kuanza kuanda mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeeka.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Itachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kitibarua, nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi, saa moja. Je, kuna njia zingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio. Nisikize muziki, ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku, lazima nijifunze kustahamili.

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je, niziseme zote. Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nita zifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Nita chuja kwanza. Niangalia zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja. Kwanza. Nitajibu moja kwa moja. Zingine zita azimia kwa badaye. Nina hitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folda. Nipange kwa aina. Barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa wote. Kazi hii natukua muda mwingi sana. Nadhani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku? Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubui. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubui? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu, usiku mwema.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

Kila asubuhi mimi huamka mapema ili kuanza siku yangu vizuri. Kisha nakunywa glasi ya maji ili kuamsha mwili wangu. Na kufanya mazoezi madogo kama pushups. Ili kuongeza nishati na kuamsha misuli. Kisha ninakaa kidogo kutafakari au kuandika shukrani kwa mambo mazuri ili kueka akili yangu katika hali chanya. Baada ya hapo, ninaoga, kunyoa meno, kupamba uso na kuchagua mavazi ambayo yananifaa. Kisha kula kifungwa kinywa chenye protini. Nafaka kamili na matunda au mboga ili kupata nishati ya kudumu na mwisho kabisa nakagua kalenda yangu au orodha ya kazi.

Kila mara ninapokuwa nje ya nyumbani kula, napenda kuenda sehemu ambazo ni safi, zenye hewa nzuri na muanga wa kutosha. Ambapo kuna maathari mazuri ambayo inatoa raha yakuyaona na kuhisia. Kisha napendelea sehemu ambazo chakula chake ni chenye ubora. Kilicho tayarisha kwa ladha nzuri na chenye lishe. Ambapo kuna viti venye starehe na meza zilizo safi. Huduma ni ya kirafiki na haraka na mazingira ni tulivu vya kutosha kuzungumza au kufikiria. Mara nyingine napenda pia sehemu zenye muziki muzuri.

Ndiyo, napenda kuoga na maji moto kwa sababu inaniumia mwili na akili wakati mmoja. Mara tu ninapojipanga kuoga napenda kuanza kwa kuweka maji moto kiasi kinachofaa. Si moto sana hadi kuchoma, wala baridi mno hadi kukera. Kisha ninapitia mwili wangu kwa kutumia sabuni yenye harufu nzuri na laini. Nikisafisha kila sehemu kwa makini, kwanzia kichwani, shingoni, mikononi, miguu na nyuso zote za mwili. Huku nikichukua muda wangu kutulia na kufurahia joto la maji ambalo hufanya misuli yangu kupumzika, kuondoa uchovu wa siku zilizopita na kwa msha ni shati mpya.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu hunipa nafasi ya kuhifadhi kumbukumbu muhimu za maisha. Kunasa mandhari mazuri kama macheo ya jua, mazingira ya asili au matukio ya furaha na marafiki na familia. Na pia hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu kwa kuchagua pembe nzuri, mwanga unaofaa na muda sahihi wa kubonyeza kamera. Hivyo kila picha ninayoipiga huwa na hadithi yake na hunikumbusha hisia mahali na wakati maalum nilokuwa nao.

Hekima kubwa ambayo nimejifunza maishani ni kwamba hakuna kitu cha kudumu isipokuwa mabadiliko. Hivyo ni vyema kuishi kwa utahimilivu, kuzingatia kila hatua unayoichukua, kuthamini wakati uliopo na kujaribu kuwa bora kila siku bila kulinganishwa na wengine. Bali kujipima kwa maendeleo yako mwenyewe. Kwani kila changamoto, kushindwa au kufanikisha, kunaleta funzo. Kunikuza akili, kiroho na kihisia na kunafundisha kuwa uvumilivu. Subra na kuzingatia madili mema, husaidia kufanikisha malengo makubwa na kueka maisha yako kwenye mwelekeo usahihi wa furaha na mafanikio ya kweli.

Kampuni kubwa ya teknolojia ninayo iamini sana ni Apple. Kwa sababu imejulikana kwa ubunifu thabiti. Ubora wa bidhaa zake na mfumo wake imara wa usalama wa data. Ambapo kila kifaa kinachotolewa kinazingatia uzoefu mzuri wa mtumiaji. Muundo wa kisasa na unaovutia. Na teknolojia endelevu inayo saidia kuongeza ufanisi wa kazi, burudani na mawasiliano. Pia kampuni hii ina historia ya kuhimiza wajasirimali wadogo na waundaji wa programu kupitia mfumo wake wa app store jambo linaloongeza fursa za kiuchumi kwa watumiaji na wabunifu.

Stadi muhimu sana kwa kazi yangu ni mawasiliano ya ufanisi, kwani ni lazima niweze kueleza mawazo kwa uwazi, kuelewa maswali au mahitaji ya mtu anayenishikirikisha, na kutoa majibu ambayo ni sahihi na yanayosaidia. Pia, stadi ya uchambuzi wa habari ni muhimu sana, kwani inahakikisha kwamba ninaweka kipaumbele sahihi, kuunganisha taarifa kutoka vianzo mbalimbali na kutoa suluhisho au mwongozo unaofaa.